Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na udadisi. Kwanza huanza kwa kusoma au kusikiliza maelezo ya msingi ili kuelewa wazo zima. Baada ya kujaribu kuyatekeza kwa vitendo kwa sababu hufanya hunisaidia kuelewa zaidi kuliko kusoma pekee. Pia huuliza maswali, hujifunza kutokana kwa watu wenye uzoefu na kutumia makosa kama fursa ya kujifunza. Hujirudia na kujipima mara kwa mara, hunisaidia kuhakikisha nimeelewa vizuri kile nilichojifunza.

Mara nyingi wikendi, najitahidi kupumzika na kujipanga upya, hutumia muda na familia au marafiki, hufanya usafi kupanga mambo ya nyumbani na wakati mwingine huenda matembezi ili kubadilisha mazingira. Pia hutenga muda wa kujifunza au kujiboresha, kama kusoma, kutazama mafunzo au kufikiri mipango ya badae, wikendi hunisaidia kupata nguvu mpya kabla ya kuanza wiki nyingine ya kazi.